Mvua ndiyo napenda mvua kwa sababu mvua wakati inanyesha tunapata maji masafi tunapata maji ya kutumika katika matumizi ya nyumba kama vile kuoshea, kufulia, kuogea na pia kukinyesha tunapata ile vumbi mvua inatoa ile vumbi na inatuliza vumbi. Pia mvua inasaidia katika ikinyesha inasaidia katika ile hali ya mimea inapata maji na mimea ikipata maji inamea vizuri kama ni chakula tunapata mahindi inaiva vyakula vingine zinaiva. Pia mimea kama nyasi inamea vizuri mazingira inakua mzuri inayovutia inakaa vizuri. Pia mvua ikinyesha wanyama wanapata maji, mimea inamea vizuri, vyakula vyao vinamea vizuri. Pia mvua ikinyesha inasaidia katika ile kutoa zile uchafu ziko angani kama zile vumbi zinatoa zile uchafu ziko angani unapata kuwa hewa inakuwa hewa mzuri hadi.